Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi sana sana hupenda kununua bidhaa ambavyo vimetangenezwa na alumini ama glesi vile vile mimi hujaribu sana kutumia bidhaa ambavyo naweza rejelea kwa matumizi tena hayo hayo Kwe hivo hizo ni njia ambazo mimi hutumia kupunguza matumizi ya plastiki.

Mimi hupenda kukimbia, sana sana nyakati za asubui ama alfajiri ina nisaidia kufanya mazoezi na vile vile nasikia mwili wangu ukiwa umerejelea hali ya kuwatayari kuansisha siku, alafu baadae naeza ingia kujitayarisha kwa siku.

Mimi hupenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kisa na maana wakati kuna teknolojia mpya, ina maanisha ya kwamba hiyo ndiyo kitu ambacho kitaweza kukua na sisi siku za usoni. Kwa hivyo nikipata nafasi ya teknolojia mpya, mimi hupenda sana kujifunza ili nijitayarishe kwa siku zijazo.

Chumba ninacho kipenda kwenye nyumba yangu ni chumbani pale chumbani ninapata nafasi ya kueeza kufanya mambo yangu ya kipekee na ndio sababu kubwa inafanya hicho chumba kipendeke maanake hamna makelele mengi na vile vile napata nafasi ya kuwa peke yangu na kufanya mambo yangu ya muhimu na kufikiria mambo yangu ya muhimu na vile vile kuwa na mtazamo waka wakimaisha nikiwa peke yangu kwa hivo mimi huwa nahisi vizuri sana nikiwa ndani ya chumba hicho.

Timu bora ya mchezo wa rugby kule amerikani ni timu ya Eagles. Timu ya Eagles ni timu ambayo imebobea sana katika mchezo huo wa rugby Vilevile katika hiyo timu mchezaji nampenda zaidi ni Ilona Maher. Huyu ni kijana ambaye anafanya mchezo huu kwa hali ya kipekee na kwa hali ya bidii kabisa Kwa hivyo mchezo huo anaufanya kwa njia ya kipekee na vile vile inafanya nampenda zaidi jinsi anavyocheza ilona maher wa egos hapo marekani.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi hujaribu sana kujaribu kuangea kwa hali ya upole na vile vile kumuumiza huyo mtu ya kwamba mgogoro si jambo jema na ni vizuri watu waheshimiane kwa hivyo mara nyingi, mimi nataka aidha nitoke katika sehemu hiyo ama nijaribu kumtuliza ili hali isikue hali mbaya zaidi Kwa hivo la muhimu sana sana ni kutulia kkwa mtulivu na kuweza kujieleza na wakati mwingine inabidi basi niombe msamaha ili mgogoro huo usije ukaendelea zaidi.